Aina ya keki ninayoipenda ni keki ya kuokwa ya Black Forest. Keki hiyo ni tamu na keki ambayo inapendeza, inayoonekana vizuri. Ni keki ambayo pia kwa kuinunua wainunua na bei rahisi keki ambayo ladha zake ni tamu na ina kila ladha na yaweza kuliwa na iwe chai, iwe soda na iwe juisi au chochote kile pia yaweza kuliwa pekee.

Mara nyingi mimi hutumia programu kama vile zile za mitandaoni kwa programu zingine za uchapishaji na kuna programu zingine kama zile za ai programu hizo wanazitumia ili waweze kufanikisha kazi zao na shughuli zao.

Ndiyo napenda kupanda milima, sababu milima iyo ni kama mazoezi na pia milima yavutia utakapofika kileleni milima nisa wakati mingine pia ina mandhari mazuri na milima ninapopanda milima huwa naweza kujihisi kama ambaye amechangamka na ambaye ako huru kufanya ako huru sana.

Kumbukumbu nzuri ninazo kutoka utotoni ni kumbukumbu ambazo zinahusu michezo ya watoto niliokuwa nacheza, vitu ambavyo nilivyokuwa navifanya, vitu ambavyo ni vitu vya kuchekesha na ni maisha niliyokuwa naishi ni maisha ambayo yafanya nionekane mtu ambaye ni kama hana mwelekeo.

Mtaa wangu ni mtaa salama zaidi na ni mtaa ambao una watu wema wema ambao na wajua na ni mtaa ambao pia una vijana kama mimi kwa hivo so mtaa wangu naupenda sana na ila ila ata uwe mdogo.

Toka shuleni na mkumbuka mwalimu aliye kuwa ananifunza hesabati mwalimu alikuwa na mambo mingi na maneno mingi ambayo yafanya awe mtu ambaye ni mtu mtu mcheshi sana ni mtu ambaye alikuwa pia anatupa maushauri kando na kufunza.

Napopata wateja kazini huwa nawashugulikia kila mteja na jinsi anavyotaka huwa na shungulika na mteja mmoja mmoja na mwingine nahakikisha mteja huyo ameridhika na kumfanya awe na hamu ya kuja tena na namkaribisha wakati mwingine namuuzia kwa bei nafuu na pia nahakikisha nachompea nina mfunza jinsi ya kukitumia kama ni ambaye hajui.

Kazi na maisha ya kibinafsi huwa na, kazi na maisha ya kibinafsi huwa na vitu mbili navitofautisha, huwa sifanyi mambo ya kibinafsi kazini na nikiwa katika mambo ya kibinafsi huwa sifanyi mambo ya kazini. Kwa hivyo yananisaidia niweke mawazo yangu yaweze kuwaza ndani ya kitu ninachofanya.

Laa mimi huwa sipendi muziki wa jadi huu muziki huwa haunifurahishi hainiburudishi na pia huwa si mziki wa kusikiliza na marafiki zangu ama huwa haunichangamshi labda nipige densi au nifikishie namna ya kupiga densi.

Mafunzo ya ambayo yamenisaidia ya kazi hamna bado sababu sijapata kazi lakini mafunzo ya ambayo yanaonekana kusaidia ni mafunzo ambayo ni ile ya wa jinsi ya kutibu watoto na pia jinsi ya kuwasaidia waathirika wa ugonjwa wa ubongo kama vile akili.

Napoangalia nje mwa dirishani langu, naona watu wakitembea, naona watu kadhaa sababu leo ni siku watu wameenda kazi, sioni watu wengi, na pia ninaona barabara, magari, mapikipiki, na hata naona matuktuk.

Mimi ufanya mazoezi kama vile ya kukimbia na pia hata mazoezi ya michezo. Mazoezi yangu mara nyingi huwa nayafanya jioni alafu jioni ni ambapo napata kuna wenzangu tumejumuika na wametoka kazini na pia napata upepo ama jua kali limetulia kwa hivyo nawezafanya kwa muda fulani.

Chakula nachopenda zaidi ni chakula kinachotokana na mchele kama vile pilau na biriyani chakula hicho ni kitamu na chakula ambacho nikikila ninafuraha na chakula ninachokila huwa ni kirahisi kulika na pia kina kinaweza kuweza ikaniridhisha.

Pahali pazuri nimewai kusafiri ni kuenda bara la pwani. Ni kwani nilienda pwani ambapo nilifurahi maisha ya huko. Ambapo niliona jinsi watu wanaishi na kwa upendo na jinsi watu wanavyo wanavyo heshimu wageni na ata ingawa hawana uhusiano.

Katika kupumzika kwangu kinachofanya nitulie ni kama mazoezi ya yoga au meditation. Najifunza njia ya kupumzika huwa naka nakaa katika, mwili wangu nauweka vizuri kisha nafunga macho yangu naanza kuzungumza na roho yangu na huwa najihisi mwenye utulivu na mwenye amani na hakuna chochote kitakachonisumbua.

Shuguli zangu za wikendi huwa ni sana sana huwa Jumapili. Jumapili ndipo napopata muda wangu wakutulia wakutembea wakufanya jambo lolote la kunifurahisha na ata pia naweza mambo yangu ya kawaida ni kama kuenda katika sehemu za kujistarehesha kufanya mambo mengine na marafiki zangu kama vile kwa.

Huwa napenda kununua vitu pahali ambapo ni vitu vyauzwa kwa bei kwa vitu ni vitu vyenyewe si bandia na ni vitu vinapatikana kwa wingi ni mahali ambapo hamna ulaghai na hawauzi vitu ambavyo vimeharibika.

Ndiyo, napenda kuenda pwani sababu pwani ni sehemu nzuri, ni sehemu yenye mandhari mazuri, kwanza bila bahari sehemu hiyo pia ni sehemu ya kujivinjari sana na watu wanaoishi pwani ni watu wenye utamaduni wao ni mzuri na niwakuvutia watalii na vinginevyo. Pwani pia unaweza kuwasiliana na vitu ambavyo sivijui, wana vyakula ambavyo kama vya majina pia wanavyakula vyao binafsi ambayvo vinavutia na ni vizuri.

Ninapotaka kustarehe huwa nafanya, natafuta vitu vya kujistarehesha kama vile naakisha simu naingia mtandaoni ama televisheni ama ata saa ingine natafuta noveli niweze kusoma hadithi za kihistoria ama noveli za mawaidha na pia wakati mwingine huwa naenda sehemu ambayo ina mandhari mazuri na naweza kuketi kujistarehesha.

Tabia mbaya ya watu ndiyo tabia inayonichukiza sana. Sipendi watu wa tabia ya umbea ama tabia ingine kama vile kukosea watu heshima, kunakuwa na madharau. Tabia hizi huwa sizifahamu kwa sababu mimi mwenyewe ninapenda niwe mtu kila mtu ama niwe na roho safi.